Ningependa sana kujifunza ujuzi wa kupika vyakula vya kigeni kama vile sushi ili kupanua uzoefu wangu wa upishi ni muhimu kwangu kwa sababu napenda ubunifu jikoni na nitajifunza kwa kufuata mafunzo ya video mtandaoni.

Mimi hufuatilia sana mfereji wa National Geographic kwa sababu napenda kujifunza kuhuzu maajabu ya asili na wanyamapori duniani. Makala zao hunipa elimu ya kikina na kunifurahisha sana ninapo pumzika nyumbani baada ya kazi za mchana.